Ninafanya kazi na timu ya mbali kwa mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara. Hutumia zana kama barua pepe, whatsapp au mikutano ya mtandaoni ilikuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu na malengo. Pia napanga ratiba na vikao vya mara kwa mara kuweka tarajio wazi na kufuatilia maendeleo bila kuleta presha kupita kiasi. Ni muhimu pia kuheshimu muda na tofauti za maeneo ya wakati. So zaidi ya hayo, ninahimiza ushirikiano na uaminifu kwa kushirikiana tarifa kutuoa mrejesho wa kujenga na kutambua mchango wa kila mmoja. Hii, husaidia timu ya mbali kufanya kazi kwa ufanisi na mshikamano.

Ndiiyo napenda maua, nayapenda kwa sababu yanapendeza macho, yanaleta utulivu na huifanya mazingira yawe mazuri, pia maua hunifanya nijisikie furaha na amani. Hasa nikiona rangi na harufu yake ambayo inapendeza.

Ninaweza kushirikiana vizuri kwenye timu kwa kuwasiliana wazi, kusikilizana na kudhaminiana. Pia ni muhimu kugawa majukumu kwa haki, kusaidiana, inapohitajika. Na kulenga lengo la pamoja badala ya maswala binafsi. Ushirikiano huimarisha pale kunapokua na heshima, waaminifu na kazi ya pamoja.

Kwa kawaida, nasasisha vifaa vyangu mara chache. Asa pale inapoitajika. Kufanya hivyo, wakati kuna toleo jipya muhimu, kama sasisho la usalama au la kuboresha utendaji. Kwa simu hau kompyuta, inaweza kuwa mara moja hau mbili kwa mwaka kulingana na hali. So, napendelea kusasisha kwa busara hili kuepuka matatizo. Huku nikihakikisha vifaa vinavyoendelea kuwa salama na kufanya kazi vizuri.

Ndio, mimi hupenda sana kutembea kwa miguu sababu ni njia moja ya kufanya mazoezi, unafanya mwili wako uwe na afya njema kwa kwa njia ya kutembea na pia inapumzisha mawazo kwa hewa safi unayopitia uko mahali unapofanya haya mazoezi. Napenda pia kutembea sababu ninawezesha mazingira yawe na hewa safi maana nina punguza hali ya kwenda na magari zinazo sababisha uchafuzi wa hewa.

Kwanza, ninachofanya kueka afya nzuri ni kula vyakula vilivyo na afya kwa mfano proteini na chakula zenye zikona kiwango cha juu cha. Kasiamu yenye inanisaidia kwa kutengeneza mifupa na meno. Cha pili ni mazoezi. Huwa nafanya mazoezi mara kwa mara kama ya vile ya kukimbia, kutembea na pia kwenda kwa jim. Kitu cha tatu ninachofanya kuwa na afya nzuri ni kuwa na mazoea ya kuwa na mafikira safi hau kuweza kuongea na watu ili kuweza kupunguza msangamano wa mawazo.

Kwa kawaida, mimi hufua nguo mara mbili kwa wiki. Mara ya kwanza, mimi hufua wikendi, ambapo mimi hufua nguo za familia nzima, pamoja na za watoto za kuenda shuleni. Iyo ni siku ya jumatano, wakati wanapotoka shuleni. Na mara ya pili, mimi hufua nguo siku ya ijumaa, wakati ninapotoka kazini mapema. Hapo ninaweza kuwa na usafi wa kutosha nyumbani kwangu na, inaniwezesha kuwa na nguo za kutosha zangu na za watoto wangu kuvaa zilizo safi.